Mazingira ya kazi ninayo pendelea ni yale ya nayowezesha mtu kufanya kazi kwa ufanisi, kwa amani ya moyo na kwa motisha ya hali ya juu. Ninaamini kuwa mazingira ya kazi yana mchango mkubwa sana katika uzalishaji wa mfanya kazi. Afya ya akili na kuridhika kwa jumula na kazi. Hivyo kuna vipengele kadhaa muhimu vinavyo fanya mazingira ya kazi yawe bora na yanayopendeza. Kwanza kabisa, napendelea mazingira ya kazi yenye heshima na ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Mahali ambapo watu wanaheshimiana bila kujali vyeo, jinsi au umri, hunifanya nijisikie salama na kudhaminiwa. Mawasiliano ya wazi kati ya wafanyi kazi viongozi na ni jambo la msingi sana Kwa sababu hunisaidia kuelewa matarajio ya kazi yangu na kutoka mawazo yangu bila hofu Kiongozi anaesikiliza maoni ya wafanyi kazi hujenga mazingira chanya na ya kuaminiana Pili, ninapendelea mazingira ya kazi yenye utulivu lakini pia yanayo yanayo hamisisha ubunifu mahali ambapo kuna mpangilio mzuri wa wakazi, kelele zisizo za lazima zinapunguzwa na kila mtu anajua mawajibu wake kunisaidia kuzingatia kazi yangu vizuri Wakati huo huo napenda kwa ma zingira yanayo ruhusu ubunifu ambapo mtu anaeza kutua wazo jipya na kujiadili bila kubezwa Hii huchochea maendeleo wa mtu binafsi na ya taasisi kwa jumla Tatu, mazingira ya kazi yenye masaada, wavifaa za na rasrimali zinayo hitajika ni muhimu sana kwangu Napendelea sehemu ya kazi ilio na vifaa vya kisasa teknolojia inayofanya kazi vizuri na nafasi salama ya kufanya kazi Hii hupunguza usumbufu na msongo wa mawazo na kuniruhusu kutumia muda wangu mwingi katika kutekeleza majukumbu badala ya kupambana na changamoto za kifundi nne napendelea mazingira ya kazi yanayo jali ustawi wa wafanya kazi hii ni pamoja na ratiba ya kazi ya nyenye usawa mapumziko ya kutosha na kuelewa wa mahitaji ya maisha binafsi ya mfanya kazi mahali ambapo mwajiri anatambua umuhimu wa afya ya akili na mwili hufunika nisikie kuheshimiwa na kudhaminiwa Pia mazingira yenye usalama kazini hunipa uhakika wa kufanya kazi bila hofu ya madhara. Tano, napendelea mazingira ya kazi yanayotoa furusa za kujifunza na kukua. Mahali ambapo kuna mafunzo, ushauri, nafasi za kupandishwa cheo, hunifanya nijitume zaidi. Ninapojua kuwa juhudi zangu zinaweka, zinaweza kunipeleka hatua ya juu zaidi kitaaluma. Ninapata motisha ya kufanya kazi kwa bidii na uaminifu kwa ujumla mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yanayo changanya heshima, ushirikiano, utulivu, ubunifu na maendeleo mazingira kama haya hunisaidia kutoa uwezo wangu wote kufurahia kazi ninayofanya na kuchangia mafanikio ya taasisi au shirika kwa moyo wa kujituma na uajibikaji.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko kusoma gazeti la karatasi, ingawa ninaona kwamba kila njia inafaida na changamoto zake. Chaguo langu linatokana zaidi na guruhisi, kazi ya upatikanaji wa tarifa na mabadiliko ya teknolojia katika dunia ya sasa. Hata hivyo, bado inaheshimu sana nafasi ya magazeti ya jari na katika kutuwa habari za nyekina na uaminifu. Kwanza kabisa, sababu kubwa inaonifanya niinipende habari mtandaoni ni upatikanaji wa haraka wa tarifa habari mtandaoni upatika na muda wowote na mahali popote mradi tu kuna interneti Iwe ni asubuhi, mchana na usiku Naweza fungua simu au kompyuta na kupata habari za hivi punde papo hapo Hii ni tofauti na magazeti la karatasi ambalo mara nyingi husoma baada ya kuchapishwa Hivyo baadhi ya habari huwa tayari zimepitwa na wakati Pili, habari mtandawoni hunipa chaguo pana la wazo la vyanzo vya taarifa Ninaweza kusoma habari kutoka kwa viyombo vya habari ndani na viyakima taifa kwa wakati mmoja Hii hunisaidia kupata mitazamo tofauti kuhusu tukio mmoja na jingi Kunijengea uwelewa mpana zaidi wa mambo yanayotokea duniani Pia majukua ya mtandawoni kuhuniluhusu husoma makala kutazama video na kusikiliza mahojiano Jambu linalofanya uzoefu wakupata habari uwe wakuvutia zaidi Tatu, habari mtandaoni ni rafiki kwa mazingira kwa sababu na hazihitaji karatasi nyingi kama magazeti ya kawaida kupunguza matumizi ya karatasi kuna saidia kulina mazingira na kupunguza uharibifu wa msitu Kwa kuzingatia cha mazingamoto na za mabadiliko yatia bianchi, hili ni jambo muhimu sana kuanguna kwa jamii kwa jumla Hata hivyo, pamoja na faida hizo, ninatambua pia umuhimu wa magazeti ya karatasi. Gazeti linam uvuto wake wakipeke Hasa kwa watu wanao penda kusoma kwa utulivu bila usumbufu wa mutangazo ya kidigitali au arifaza simu au taarifa za simu magazeti mara nyingi huandika makala ya uchambuzi wa kina maoni ya wahariri na tarifa zilisofanyo utafiti kwa kina Pia kusoma gazeti kunaweza kuwa sehemu ya utamaduni na ratiba ya kila siku kama vile kusoma wakati wa chai ya asobui aidha ninatambua kuwa habari mtandaoni wakati mwingine zina changamoto za uaminifu Si habari zote zinapota watikana mtandaoni ni za ukweli na kuna uwezekano kwa habari potovu kusambaa kwa haraka Ndiyo maana ninapochagua kusoma habari mtandaoni Ujitahidi kuchagua vienzo vina viwaminika na kuthibitisha tarifa kabla ya kukuziamini au kuzisambaza Kwa ujumla, ingawa ni napendelea kusoma habari mtandaoni kwamba kwa sababu ya urahisi kasi na wingi wa tarifa Badu ni naishimu sana uchango wa gazeti ya karatasi Kila njia inanafasi yake na kilicho umhimu zaidi ni kupata habari sahihi zinyuwa minifu na zanazine saidia mtu kuwa rayamu wenye uelewa mzuri yanayotokea katika jamii na duniani kote.